Asubuhi tayari lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri naona jua inaanza je, nichukue chai au kahawa. Nadhani kahawa itasaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga nitavaa nguo gani? Yule shati ya bluu au nyekudu. Nafikiri bluu ni bora kwa leo. Nina mkutano saa nne. Lazima nijiadae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana. Nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.

Je, nichuke basi au pikipiki leo. Basi ni saesma lakini rinachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya badidi inasumbua. Nadhani leo nitachukua basi. Sina haraka sana. Nauli ni shiningi mia mbiri tu. Inafu. Itakaa kwenye dirisha. Niangalie mitaa tunapopita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi. Kira mtu ana hadithi yake. Sheh nini. Ya basi, hiko mbali kidogo na nyumba. Nitatembea dakika kumi. Ni mazoezi mazuri kwa mwiri. Nitafika kazi mapema, nitaku. Jua kabla ya kuanza kazi.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

Nina njaa sana je nipike nini leo. Kuna wali na maharagwe. Hapo jikoni au nipike pilau lakini itachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuuzi wa mboga nina vuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi inahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajajaa kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini rea nimezeeka kidogo.

Timu yetu inaanza muradi mpya wiki himu. Ni muradi mkubwa tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi nirio zoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tunakutana leo jioni. Tupange hatua za kwanza. Kira mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuli. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiriano yanakua mangumu. Inahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tunakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je, niseme zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja. Kwanza nitazibu moja kwa moja. Zingine nitazima kwa baadae. Inahitaji mfumo bora na kusimamia barua labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zirizobaki ngeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi inachukua muda mwingi sana. Nadhani sasa nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Nivae nini leo. Hewa ya joto au baridi. Hebu niangalie nje kwanza jua jinaonekana. Lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo lile shati la bluu na suruali nyeusi. Viatu gani. Sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora nitachukua jaketi ni, ni, mwage kwenye mkoba. Kwa itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yanawezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nitazitumia zote. Nandhani nusufu tu. Nizifute zile sizitumii itachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunza programu ya lasimi pia nitaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je zinanifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu bola zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nathani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda wajani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima nitajaribu kwenda asubuhi lakini si kuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki mzima nitengeneze tabia mzuri.

Paka wangu anahitaji chakura amekua akilia tangu asubui. Nimempa chakura chajana. Lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni nitaumpa kidogo. Yeye anapenda samaki sana. Atafurahi. Lazima ni mpeleke. Maji safi. Pia nime mwona akinywa kutoka kwenye bilika rama uwa. Paka ni wanyama safi sana. Wanajitunza wenyewe. Lakini ninahitaji kusafisha saduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Anapenda sana. Anapokaa kwenye vitu vyangu naona anapumzika kwa amani wanyama wa makumbani ni bala.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

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo yeye alisema huduma yetu nimbaya. Nilimsikiriza kwa makini. Bila kumkatiza baanda ya kueleza nilijaribu kutafuta Ufumbuzi. Tatizo lilikuwa rahisi. Lakini alitaka kuzungumza na Musimamizi. Nilimwelekeza kwa afisa mkubwa. Kazi ya huduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi. Watu wana kuwa na hasira, lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu. Wanatulia. Sio wote walikuwa wakali. Wengi wapole, lazima ni sipokee hasira zao kwa ma yoni. Nikazi tu. Sio mimi binafsi. Nitafanya vizuri zaidi.

Nje niendeshe gali au nichukwe basi gali linatatizo kidogo na mafuta linakula sawa basi ni rahisi na nafu lakini reo ni na muzigo mingi nadhani gali ni mbola nitakuenda dukani kununua vitu vingi banda ya kazi nitatembelea rafiki yangu alie mgonjwa nilazima ni mpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mingi reo. Lazima nijipange vizuri. Ebu niandike orotha ya ninayo nisiko sahau kila chochote.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi. Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana. Sasa hivi nimezima taa zote na kufunga mlango. Je nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie ndivyo nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekua ya kuchosha mwili unahitaji Kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu usiku mwema.

Sijampigia amina simu kwa mda mlefu. Naoba ni mpigia leo. Niyangalia hali yake yeye ni rafiki wangu wakaribu tangu shure. Tumepitia mabo mengi pamoja. Mwezi uliopita alikuwa mgonjwa. Na tumaini sasa amepona labda tutakutana wikendi tukunywe chai pamoja. Tunaongea kila siku mbira aibu. Ndiyo maana napenda urafiki wetu. Marafiki wakweli. Ninadra sana. Lazima tu watunze nitampigia baada ya kazi leo. Tunapanga siku nzuri ya kukutana tuzungumze kwa urefu urafiki ni hazina ya dhamani kubwa.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

Ninatamani kusikilizana mziki leo. Ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinaburudisha moyo au zisikilize Rhumba inafurahisha na kunifanya nitake kucheza ni aina mkusanyiko mzuli wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza ni usikikize, ukijirudia. Muziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo ukiwa na huzuni. Ukiwa na furaha Unakuongezea. Leo ninahisi vizuri nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.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

Jioni hii nitaona nini. Kuna filamu mpya kwenye runinga au sikilini muziki tu labda niangalie Mtazamo Ya mchezo. Kuna mchezo wa mpira kesho. Ninapenda kuona timu yangu ikicheza. Watoto wangetaka kuona hadithi za Katooni. Watafurahia sana. Tunaweza kuangalia pamoja halafu watoto wale baadae nitakuwa na muda wangu, niangalie filamu yangu, nina filamu kadhaa, sijasoma bado, nadhani usiku huu, tutafurahia burudani nyumbani, ni vizuri kulala mapema, pia kesho ni siku ya kazi.

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je nimewekewa maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kuna sehemu kadhaa zinazo hitaji kuboreshwa. Nitaongeza glafu kadhaa. Zimeelezwa vizuri zaidi. Nina andaa maswali yanayo weza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Suruali na shati la kawaida linafaa au inayozidi ni vae tai pia. Nadhani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Nahitaji kulala mapema iri ni amke na akiri safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.

Nahitaji kupumzika kidogo. Wiki hii imekuwa ngumu sana. Nitakaa nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi. Anga ni zuri leo. Hakuna mawingu. Ina kunjua mkono na mguu. Mwili unauma kidogo labda nita nitanywa chai ya moto. Huu hupunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa mda. Siviezi skia kazi. Naomba niwe kimya tu, nisi, nisikize sauti za asili ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndio amani ya kweli.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

Ninahitaji kuenda sokoni. Jee nina orodha yangu. Hebu niangalie unga sukari mafuta na ya kupika. Na sabuni nimeandika yote. Ninahitaji pia kununua mboga. Vitunguu na nyanya bei za vitu zinapanda sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akiri. Jee nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ninafuu zaidi. Lakini pesa sasa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka lile kubwa lina pumziko leo nitakwenda huko.

Kazi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani saa nane jioni. Watoto tayari wamelala. Nafikiri siwezi kuendelea hivyo. Familia yangu wanahitaji muda wangu pia. Wikedi ni ninalala tu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii? Naoba niongee na meneja kuhusu mda wa kazi. Na mda naweza kumaliza mapema siku bili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia inawezesha kufanya kazi polepole. Lazima nipate usawa kazi ni muhimu. Lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa haitatufaa kama mahusiano yamehalibika. Nitafanya maamuzi makuu wiki hii.

Wikendi inakuja, nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani, au nipumzike tu nyumbani, ninasoma kitabu, nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wakisema tuende ziara kwa bibi tunamuona kwa muda. Hiyo ni wazo zuri. Tunachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate. Nadhani tunafurahia muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia. Tumekua na kazi nyingi. Nimewaza mpango mzuri. Turidhike wote.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

Napenda kupiga picha za mazingira. Dio ninachukua kamera yangu. Niende ziwa kuna mandhali mazuri uko. Miti mingi na dege. Jua linapo oza ni wakati mzuri wa kupiga picha. Rangi yanga hubadilika ziwa hudina. Inakishi kila siku. Nitapiga picha nyingi. Kisha takia tina kuchagua bora zaidi. Shuguri hii itanipa furaha kubwa. Ninasahau sumufu na wakila siku. Nafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu Mutadaoni. Ni onyeshe kazi yangu. Labda watu watapenda kira mtu anakipaji chake. Changu ni kupiga picha. Zama ajabu ya ulimwengu.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

Napenda kupanda boga shambani. Leo na palilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shabani ninasahau masubufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto lazima ninyunyuzie maji reo jua linekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva, naomba nipande pia maua mengine ili bustani iwe nzuri zaidi. Shuguri hii ni burudani yangu bola.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja kisha unaona vingine. Unapoenda ukiagiza vitu usivihitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Inahitaji kuwa makini zaidi. Itatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufunga tovuti. Itanunuwa vile vitu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununuwa mtandaoni ni salama ikiwa utakua na busara nina jitahadhari.

Maji ni kioevu cha asili kisicho na rangi, harufu wala ladha. Na ni msingi wa uhai wa viumbe vyote duniani. Hutumika kwa kunywa, kupika, kusafisha na kusaidia michakato muhimu ya mwili na mazingira kwa ujumla. Kwa matumizi ya jumla maji yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na jamii kwa jumla. Hutumika nyumbani, mashuleni, hospitalini, viwandani na mashambani. Upatikanaji wa maji safi na salama ni haji la msingi kwa afya bora, usafi wa mazingira na maendeleo ya binadamu. Kwa mtazamo mpana zaidi, maji yana athari kubwa kijamii, kiuchumi na kielimu. Kijamii uhaba wa maji husababisha migogoro na changamoto za kiafya, kiuchumi, sekta nyingi kama kilimo, nishati na viwanda hutegemea maji kwa uzalishaji. Kielimu shule zilizo na upungufu wa maji hukumbwa na changamoto za usafi na mahudhurio hasa kwa watoto wa wasichana. Katika maisha yangu binafsi, maji ni sehemu muhimu sana ya ratiba yangu ya kila siku. Kila ninapoamka asubuhi ninahakikisha ninakunywa maji ili kuupa mwili wangu nguvu na uhai wa kuanza siku. Maji hunisaidia kudumisha afya kuzingatia kazi zangu na ka uchovu wa haraka pia ninapofanya maamuzi ya kila siku, kama ninapo, kupitia uzoefu wangu, nimejifunza kuwa maji ni jambo la kuchukuliwa kirahisi wakati mwingine. Ninapokosa maji safi, ninahisi usumbufu mkubwa uchovu na kuathirika kiafya.

Kufanya kazi ni kauli inayomaanisha kushiriki kikamilifu katika shughuli fulani. Kwa kutumia nguvu za mwili, akili au ujuzi ili kufanikisha lengo maalumu. Inaweza kumanisha ajira rasmi, shughuli binafsi au majukumu ya kila siku yanayohitaji juhudi na uwajibikaji. Kwa matumizi ya jumla, kufanya kazi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Na jamii kwa ujumla. Kazi huwezesha watu kupitia kipato, kujitegemea na kuchangia maendeleo ya kifamilia na taifa katika jamii. Kufanya kazi hujenga nidhamu, mshikamano na heshima kwani kila mtu ana nafasi ya kuchangia kwa uwezo wake. Kwa mtazamo mpana zaidi, kufanya kazi kuna athari kubwa kijamii. Kiuchumi na kielimu. Kiuchumi kazi ndiyo msingi wa uzalishaji na ukuaji wa kiuchumi na inchi. Kijamii, kazi hupunguza umaskini na kuimarisha mahusiano kati ya watu kupitia ushirikiano na majukumu ya pamoja. Kielimu, zana ya kufanya kazi huwahimiza watu kujifunza, kujiendeleza na kupata ujuzi mpya ili kuhifadhi mahitaji ya soko la ajira. Katika maisha yangu binasi, kufanya kazi ni sehemu kubwa ya utabulisho wangu na ratiba yangu ya kila siku. Ninapofanya kazi, uhisi kuwa nina mchango halisi katika jamii. Na kwamba muda wangu unatumika kwa maana kazi hunisaidia kupanga siku zangu. Kuweka malengo na kufanya maamuzi yanayoendana na mustakabali wangu na hata katika kazi ndogo ndogo za nyumbani au binafsi. Ninajifunza kuwajibika na kuthamini juhudi nininazo weka katika kila ninachofanya. Kupitia kufanya kazi, nimejifunza masomo mengi muhimu ya maisha wakati mwingine. Kazi imekuwa ngumu na kuchosha. Ikiniletea changamoto za kimwili na kiakili. Hata hivyo, changamoto hizo zimenijenga kuwa mvumilivu mwenye nidhamu na mwenye uwezo wa kutatua matatizo. Furaha ninayopata baada ya kukamilisha kazi hunipa motisha na kunifanya nione faida ya jitihada kujitolea. Kwa mtazamo wa baadaye, kufanya kazi kume kuna nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi na kitaaluma. Ninaamini kuwa kazi hunibadilisha mtazamo wangu kuhusu maisha, hunifundisha thamani ya muda na hunisaidia kujitambua zaidi. Kadri ninavyo endelea kufanya kazi na kujifunza kutokana na uzoefu wangu. Nakua mtu bora zaidi mwenye maono mapana na malengo yaliyo wazi. Kwa hivyo kufanya kazi si chanzo cha kipato pekee. Bali ni njia ya kujijenga, kukua na kuunda maisha yenye mwelekeo na maana.

Ofisi ni mahali maarum, panapotumika kwa shughuli za kiutawala, kikazi, au kibiashara ambapo kazi nyingi hufanyika kwa kutumia maarifa, mawasiliano na nyaraka, badala ya nguvu za mwili, inaweza kuwa katika jengo kubwa, chumba kidogo au hata nafasi ya mtandaoni, kulingana na aina ya kazi inayofanyika, kwa matumizi ya jumla, ofisi ina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii. Ni kitovu cha maamuzi, mapingo na utekelezaji wa shughuli za taasisi mbali mbali. Ofisi huwezesha utaratibu wa kazi, mawasiano kati ya wafanyikazi na utoaji wa huduma kwa wateja. Hivyo, kuchangia ufanisi na mpangilio katika jamii. Kwa mtazamo mpana zaidi, ofisi ina adhari kijamii, kiuchumi na kielimu. Kiuchumi ofisi ndizo zinazo endesha biashara, mashirika na taasisi za umma. Jambo linalochangia ukuwaji wa uchumi na ajira. Kijamii, ofisi huleta watu wa asili na taaluma tofauti pamoja. Na hivyo kukuza ushirikiano na maelewano. Kieliimu ofisi hutumika kama mazingira ya kujifunzia kwa vitendo hasa kwa wahitimu wa wafanyikazi wapya wanaojifunza taratibu na maadili ya kazi. Katika maisha ya binafsi, ofisi ni sehemu ambayo inasaidia kukuza nidhamu na uajibikaji. Kila ninapoingia ofisini. Ninahisi mabadiliko ya kiakiri yanayonifanya. Nijikite zaidi katika majukumu yangu. Ofisi hunisaidia kutenganisha maisha ya kazi na binafsi. Kumpa, kunipa nafasi ya kupanga ratba. Kufuata mda na kushirikiana na wengine kwa heshima na weledi. Mazingira ya ofisi pia yamenifanya niji, nijifunze umuhimu wa mawasiliano rasmi na kufanya maamuzi kwa kuzingatia malengo ya pamoja. Kupitia uzoefu wangu, ofisi nimekumbana na changamoto na faida mbali mbali. Wakati mwingine pressure ya kazi, mda mfupi na kukamilisha majukumu au tofautiza mitazamo kati ya wafanyikazi huleta msongo wa mawazo. Hata hivyo, changamoto hizo hu zimenifundisha uvumilivu. Ujasiri na kutoa maoni na umuhimu wa kufanya kazi kwa timu, mafanikio madogo ninayoyapata ofisini hunipa motisha na kunijenga imani katika uwezo wangu. Kwa mtazamo wa baadaye, ofisi itaendelea kuwa sehemu muhimu katika ukuwaji wangu wa kitaaruma binafsi. Na imenisaidia kujenga mtazamo na uwajibikaji. Kupanga malengo ya mda mrefu na kufikiri kwa kimkakati. Hata kama mifumo ya kazi inabadilika na kuhamia zaidi mtandaoni. Maadili inayonifunza ofisini kama nidhamu, ushirikiano na uwazi yanaendelea kuniongeza katika maamuzi na tabia zangu. Kwa hivyo, ofisi ni tu, si tu mahali pa kazi. Bali ni mazingira ya kujifunza kukuwa na kujitambua zaidi.

Basi, ni chombo cha usafiri kwa umma. Kinachotumika kubeba watu wengi kwa wakati mmoja kutoka sehemu mmoja kwenda nyingine hutumika zaidi mijini na kati ya miji na hufuata njia na ratiba maalumu ili kuwahudumia abiria mbali mbali kwa matumizi ya jumla. Basi lina umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii. Huwasaidia watu kufika kazini, shuleni, sokoni, hospitalini na kwenye shughuli nyingine muhimu. Basi ni njia nafuu ya usafiri ikilinganishwa na usafiri binafsi. Hivyo huwapa watu wengi fursa ya kusafiri bila gharama kubwa. Kwa mtazamo mpana zaidi, basi lina mchango mkubwa kijamii na kiuchumi. Kiuchumi, mabasi huwezesha mchango wa watu na shughuli za biashara. Na pia kuunda ajira kwa madereva, makondakta na mafundi. Kijamii, basi huwakutanisha watu wa matabaka na mazingira tofauti. Jambo linalokuza mawasiliano, mshikamano, uvumilivu na uelewa wa kijamii. Pia matumizi ya basi huchangia kupunguza msongamano wa magari na uchafuzi wa mazingira. Katika maisha yangu binafsi, basi ni sehemu muhimu ya safari zangu za kila siku. Ninatumia basi kwenda kazini, shuleni na hata kutembelea ndugu na marafiki. Wakati nikiwa ndani ya basi, napata muda wa kutafakari, kupanga siku yangu na kuchagua maisha ya watu wengine. Uzoefu wa kusafiri kwa basi umenifanya nijifunze subira. Kuheshimu ratiba na kukubali hali mbalimbali kama msongamano au kuchelewa. Kupitia matumizi ya basi, nimejifunza masomo mengi kuhusu maisha. Wakati mwingine safari huwa ndefu na za kuchosha. Hasa basi inapoharibika au kukwama kwenye foleni. Hali hii huleta changamoto za kimwili na kihisia. Lakini pia hunifundisha uvumilivu na uwezo wa kukabiliana na hali zisizotarajiwa. Faida yake ni kwamba basi hunipa uhuru wa kusafiri bila presha ya kuendesha, na kunifanya nihisi kuwa sehemu ya jamii pana ya wasafiri. Kwa wa baadaye, ninaona basi kama chombo muhimu kinachoendelea kuwa na nafasi katika maisha yangu na maendeleo ya jamii. Matumizi yake yameni jenga kuwa mtu anayeamini ushirikiano, uvumilivu na uwajibikaji wa pamoja, basi imenifundisha kuwa safari ya maisha ni kama safari ya basi. Inahitaji subira, mpangilio na kuelewa kuwa kila mtu ana mwelekeo wake. Hivyo basi ni usafiri, si usafiri tu bali ni somo la maisha linaloathiri fikra, tabia na mtazamo wangu na wa ulimwengu mzima.

Kaskazini ni mwelekeo wakijiografia unaoonyesha upade moja wa dunia mara nyingi. Hutumiwa kama lejea ya ramani na ula ula bagi. Ni moja wa pande nne kuu zaadera pamoja na kusini mashiriki na magaribi na hutumika kueleza mahali mwelekeo au eneo fulani. Kwa matumizi ya jumla, kaskazini ni muhimu katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa sababu husaidia watu kutabua mwelekeo na kupanga safari. Mipango au shugli baribari katika elimu hasa somo la geografia. Dhana ya kaskazini husaidia wanafunzi kuelewa mpangirio wa dunia mipaka ya nchi na tofauti za mazingira. Kwa mtazamo mpana zaidi, kaskazini ina adhali kijamii kiuchumi na kitamaduni. Kiuchumi maneno ya kaskazini katika inchi nyingi yanaweza kuwa na lasrimali muhimu kama madini misitu na fursa ya biashara. Kijamii na kitamaduni eneo kaskazini linaweza kuwakilisha utabulisho wa watu fulani mila zao hali ya hewa na mitido ya kimaisha unayo inayo fuatana na maneno mengine. Katika maisha yangu binafsi kaskazini hujitokeza hasa. Ninapo panga safari au ninapo funza kuhusu maneno mbalibali. Kupitia ramani au somo inapo tumia ramani au simu yangu. Kutafuta njia kuelewa upande wa kaskazini hunisaidia kuji elekeza vizuri na kuepuka kupotea. Pia kufahamu kaskazini hunifanya nijisikie nina uzibiti kazaidi kwa mazingira yangu hasaa ni napo kuwa sehemu nisizo zizoe. Kupitia uzoefu wangu, nimejifunza kuwa kuelewa mwelekeo wa kaskazini ni zaidi ya suala la kijeografia. Wakati mwingine, nimewahi kuchanganyikiwa kwa kukosa kuwelewa mwelekeo sahihi. Jabo lililo sababisha kuchelewa na kuchoka. Changamato hizi zime nifundisha umuhimu wa maandalizi. Ku kuurizwa maswali na kutumia raslimali zi sizo zili zopo kama dira au teknolojia. Faida ya ke ni kwamba kila ni napo fanikiwa kuherekea safari yangu vizuri. Hupata kujiamini zaidi na utulivu wa akiri. Kwa mtazamo wa baadae kuhelewa dhana ya kaskazini kume endelea kuwa umuhimu katika ukuwaji wangu na kujifikiri na kupanga maisha imenifundisha kuwa na mwelekeo ulio wazi si tu kimwili mbali pia kimaisha kama vile kaskazini inavyo ongeza kwenye lasi ramani. Malengo yangu hunipa dira ya kuniongeza katika maamuzi na hatuwa nilizo chukua. Hivyo kaskazini siyo mwelekeo wa kijiografia pekee bari ni ishala ya mwelekeo mpangilio na mwelekeo wa fikra zangu katika safari ya maisha.

Chini. Ni neno linalo eleza mwelekeo. Nafasi au hali ilio katika upande wa chini. Ukilinganisha na kitu kingine. Inaweza kutumika kigeografia. Kimwili kijamii au hata kifikra. Kuonyesha kiwango hali au mahali palipo chini ya kingine. Kwa matumizi ya jumla, neno chini hutumika sana katika maisha ya kila siku. Kueleza mahali, bei, kiwango, au hali fulani tunaweza kusema kitu kiko chini ya meza. Bei iko chini ya mtu yuko katika nafasi ya chini kazini. Hivyo, neno hili lina umuhimu mkubwa katika mawasiliano na sababu husaidia kueleza ulinganisho na mwelekeo wa urahisi. Kwa mtazamo mpana zaidi zana ya chini ni athari za kijamii, kiuchumi na kielimu. Kijamii neno chini linaweza kuhusishwa na tabaka la chini au nafasi ya chini katika kijamii. Jambo linalo ibua muswala wa usawa na haki kiuchumi bei ya chini inaweza kuvutia. Wateja na kuongeza matumizi lakini pia inaweza kuadhiri ubora au faida. Kielimu kuelewa dhana ya chini na juu husaidia wanafunzi kufikiri kwa kulinganisha na kupanga taarifa kwa mpangilio. Katika maisha yangu binafsi neno chini lina tokeza maana nyingi katika maamuzi na uzoefu wangu wakila siku. Kuna nyakati nimejihisi kuwa chini ki maendeleo na kihisia. Hasa ninapo shidwa kufika malengo niliyo. Niliyo kuwa nimejiwekea. Hali hii zimenifanya ni tafakari zaidi ju ya nafasi yangu katika jamii na maisha ya ujumla. Pia katika mambo ya kawaida. Kama kupanga bajeti mara nyingi hutafuta bei zilizo. Chini ili kuokoa rasilimali zangu. Hivyo neno chini hali baki kuwa dhana za kimwili tu bali inaweza kutumika kama sehemu ya kutafakari yangu na ya ndani na matumizi ya vitedo kupitia uzoefu wangu nimejifunza kuwa chini si mwisho wa safari. Bali inaweza kuwa mwanzo wa kujijenga upya. Nyakati ambazo nimekuwa chini kisaikolojia au kiuchumi. Inanipa changamoto kubwa lakini pia inanifundisha unyenyekevu subira. Uvumilivu nilijifunza kukubali msaada. Kujidhamini kuwa kina na kutambua maneno ninavyo ninahitaji kuboresha ingawa kuwa chini kunaweza kuleta maumivu ya kihisia na kupunguza kujiamini faida yake ni kunifanya nijue nguvu zangu na za ndani na dhamani na juhudi ndogo ndogo. Kwa mtazamo wa baadaye dhana ndana chini imeni badilisha jinsi ninavyo ninavyo angalia maisha na mafanikio imenifundisha kuwa safari ya maisha ina kupanda na kushuka na kuwa chini nisehemu ya mchakato na ukuwaji ninapo tazama mbele ninaona kuwa uzowefu wa kuwa chini. Una nisaidia kuwa na huruma zaidi kwa wengine. Kufanya maamuzi ya busara na kudhamini mafanikio nime ninayo yapata chini. Kwa mtazamo wangu si ishara ya udhaifu bali ni nafasi ya kujifunza kukua na kujijenga upya. Kwa msingi imara unayo elekeza kwenye maisha yenye mwelekeo na maana zaidi.

Binamu ni mtoto wa mjomba shangazi na dada, brother wa mzazi, na ni sehemu muhimu ya uhusiano wa kifamilia katika jamii nyingi. Uhusiano wa binamu uunganisha familia pana na hujenga, mtandao wa undugu, unaozidi ule wa wazazi na ndugu wakaribu. Kwa matumizi ya jumla, binamu wana nafasi muhimu katika maisha ya kila siku ya familia. Mara nyingi huwa pamoja kushiriki michezo, sherehe na changamoto za maisha uhusiano huu ujenga urafiki wa karibu, mashikamano na hisia ya kuwa sehemu ya familia kubwa inayoshirikiana na kusaidiana. Kwa mtazamo mpana zaidi uhusiano wa binamu una adhari ya kijamii na kitamaduni. Kijamii binadamu huimarisha mshikamano wa koa na familia na kusaidia kudumisha mahusiano ya binamu na kijamii. Kitamaduni binamu hushiriki mila desturi na historia familia. Jambo linalosaidia kuridhisha utambulisho wa kijamii kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Katika baadhi ya jamii binamu pia huwa na majukumu maalum. Katika sherehe na matukio ya kifamilia katika maisha yangu binafsi binamu wamekua sehemu muhimu sana ya safari yangu ya kukua. Nimepata faraja na furaha kubwa kupitia urafiki nilioujenga nao tangu utotoni. Tulicheza pamoja tulishirikiana siri na tukasaidia na katika changamoto za masomo na maisha kwa ujumla. Uhusiano wangu na binamu ulinisaidia kujifunza kushirikiana kusamehe na kuelewa tofauti za tabia na mitazamo. Kwa sababu kila mmoja wetu alilelewa katika mazingira tofauti kidogo lakini tukabaki kuunganishwa na undugu wa damu. Kupitia mahusiano yangu na binamu. Nimejifunza masomo mengi ya kihisia na kijamii. Kulikuwa na nyakati za kutoelewana uibu na ushidani hasa. Tulipokuwa tukikuwa changamoto hizi zilinifundisha uvumilivu mawasiliano na umuhimu wa kuheshimiana. Wakati huo huo faida za kuwa na binamu karibu ni kubwa kuwa na watu wa kuelewa hali yako ya kifamilia kukupa ushauri na wazazi na kushiriki kumbukumbu zinazobaki maisha yote hisia ya kukuwa na mtu anaye kuelewa bila maelezo mengi ni jambo la dhamani sana. Kwa mtazamo wa badaye, uhusiano wangu na binamu utaendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha yangu. Umenifundisha kudhamini familia pana kudumisha mahusiano na kutambua kuwa msaada haupatikani kwa wazazi na ndugu wa karibu pekee. Ninapotazama mbele, ninaona kuwa kunaweza katika uhusiano wa binadamu kunasaidia kukuwa kihisia kujenga mtandao imara na msaada wa kuishi maisha yenye, mshikamano na upendo. Kwa hivyo, binamu si tu jamaa wa damu. Mbali ni rafiki, mshirika na sehemu ya msingi wa utambulisho wangu wa kifamilia.

Kiti ni kifaa cha kukalia kinachotengenezwa kwa vifaa mbalimbali kama mbao plastiki chuma au mchanganiko wa hivyo hutumika kutoa msaada wa mwili wakati wa kukaa na mara nyingi huwa na sehemu ya kukalia na mgongo kwa ajili ya faraja kwa matumizi ya jumla kiti ni kifaa cha msingi sana katika maisha ya kila siku. Na katika jamii, hutumika nyumbani, shuleni, ofisini, hospitalini, makanisa na sehemu nyingi za uma. Kiti hurahisisha kazi masomo na mikutano kwa kuwezesha mtu kukaa kwa utulivu na kuzingatia shughuli anazofanya. Kwa mtazamo mpana, kiti kiti katika kiti kina adhari kijamii kiuchumi kiafya. Kiuchumi uzarishaji na uuzaji wa viti ni sehemu ya sekta ya fanicha inayotoa ajira kwa watu wengi. Kijamii viti huwakutanisha watu katika mikutano sherehe na majadiliano.

Duka ni mahali maalum panapohifadhiwa kwa kuuza bidhaa na kutolewa huduma kwa wateja kulingana na mahitaji yao. Kwa kawaida, duka huwa na mpangilio unaorahihisha mteja kuona, kuchagua na kununua anachohitaji kwa urahisi. Duka linaweza kuwa dogo au kubwa, la kisasa au la kawaida lakini lengo lake hubaki kuwa ni kuunganisha bidhaa na wateja. Kwa maana ya msingi, duka ni kiungo muhimu kati ya mtengenezaji na mtumiaji na huwa sehemu inayowezesha mzunguko wa bidhaa katika jamii. Katika matumizi ya jumla, duka lina umuhimu mkubwa kwa sababu ndilo linalokidhi mahitaji ya kila siku ya watu kama chakula, mavazi, vifaa vya matumizi nyumbani na hata huduma mbali mbali. Bila maduka maisha yangekua magumu kwa sababu watu wangelazimika kujitengenezea au kujitaftia kila kitu wao wenyewe. Duka linafanya maisha yawe rahisi na ya haraka na yenye mpagilio kwa kuwa mtu anaweza kupata vitu vingi katika sehemu moja. Pia duka huimarisha ushirikiano kati ya watu kwa sababu huwa ni sehemu ya mawasiliano, mazungumzo na kubadilishana mawazo hasa katika jamii ndogo ndogo. Ambako watu hufahamiana kwa karibu. Kwa athari pana duka lina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na hata kitamaduni. Kiuchumi, maduka hutoa ajira kwa watu wengi. Kuanzia wamiliki, wahudumu na hadi wasambazaji wa bidhaa na hivyo husaidia kuongeza kipato cha familia na jamii kwa ujumla. Duka pia huchochea biashara na kuhimiza huo uzalishaji wa bidhaa na kuimarisha ushindani unaosaidia kuboresha ubora wa bidhaa. Kijamii, duka huwa kama kituo cha kukutanisha watu, kubadilisha habari na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Hasaa pale ambapo linakuwa sehemu ya kawaida ya mikusanyiko ya kila siku. Kitamaduni aina ya bidhaa zinazouzwa dukani mara nyingi huakishi mitindo ya maisha, mila na mahitaji ya jamii husika. Hivyo duka linakuwa kioo kinachoonyesha utambulisho wa jamii na namna fulani. Katika maisha yangu binafsi, duka limekuwa sehemu muhimu inayotokeza karibu kila siku. Bila mimi hata kulitambua kwa undani mimi huliona duka si tu kama mahali pa kununua vitu bali kama sehemu inayonifundisha kupanga maamuzi yangu na kuwajibika kifedha. Ninapoingia dukani, huwa najikumbusha kuwa ninahitaji kununua kilicho muhimu badala ya kuvutiwa na vitu visivyo na ulazima. Jambo ambalo hunijenga katika nidhamu ya matumizi. Mara nyingi nimekuwa nikijifunza kujitofautisha kati ya mahitaji na matamanio kupitia uzoefu wangu wa duka. Pia duka hunipa fursa ya kujifunza subira na heshima, hasa ninapokuwa nasubiri kuhudumiwa au ninapozungumza na muuzaji kwa heshima na ustaafu. Wakati mwingine ninapokuwa na mawazo mengi au msongo wa mawazo, kuenda dukani hunipa nafasi ya kubadilisha mazingira na kutuliza akiri hata kama ni kwa muda mfupi. Kwa namna hio, duka limekuwa sahemu ya maisha yangu inayogusa tu si mahitaji ya kimwili, bali ata kisaikolojia.

Upepo ni mwedo wa hewa kutoka sehemu yenye musongamano mkubwa wa hewa kweda sehemu yenye musongamano mdogo unaoto kana na mabadiliko ya joto na shinikizo katika mazingira kwa maana ya msingi upepo ni nguvu ya asiri inayoonekana kwa macho lakini inaweza ku isiwa na kuonekana katika adhali zake kama kunyumba kwa miti, kutisika kwa majani na kubadilika kwa hali ya hewa. Upepo unaweza kwa mpole na wenye kuburudisha au makali na wenye kuleta madhala kuringana na mazingira na nguvu yake. Kwa mtazamo mpana, upepo ni sehemu muhimu ya mifumo ya asili inayo saidia kusawazisha joto na kusambaza unyevu duniani. Katika matumizi ya jumla, upepo unamuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii. Kwa sababu unachangia katika uingizaji hewa, uthibiti wa hali na wajajoto na hata katika uzalishaji. Na nishati upepo hutumiwa kuendesha mitambo ya kuzalisha umeme wa upepo. Kukausha mazao na kusaidia mzunguko wa hewa safi katika makazi ya watu. Pia unamchango katika usafiri na kuhalalini na angani. Na hata katika michezo kama vile kurusha taina kusafiri kwa boti za upepo. Kwanjia hii upepo unakuwa raslimali ya asili inayo unganisha nyaja nyingi za maisha ya binadamu kuanzia mazingira hadi uchumi. Kwani athari panawe upepo unamchango mkubwa kijamii kiuchumi kimazingira na kierimu kwa sababu unadhiri moja kwa moja. Maisha ya watu na mifumo ya asili. Kimazingira upepo husaidia kusambaza begu za mimea kusongeza mawingu ya mvua na kusawazisha hali ya hewa kati ya maeneo bali bali jambo linalo saidia uedelevu wa Maisha Kiuchumi upepo ugeku ungekua wachanzo muhimu cha nishati mbadala kupitia mitabo ya upepo. Inayo zalisha umeme bila karibu mazingira. Hiyo husaidia kupunguza utengemezi wa nishati ya mafuta. Kijamii upepo huadhiri shughli za kila siku kama kirimo uvuvi na usafiri na wakati mwingine huleta changamoto kama vibunga au zorumba zinazo kuwakali. Kielimo upepo unatumika kama mfano muhimu katika masomo ya kigeografia na sayansi kufundisha kuhusu hali ya hewa. Mzunguko mzunguko wa asili na uhusiano katiya binadamu na mazingira kwa hivyo. Upe posi itukio la kawaida tu bali nguvu inayo beba maana kubwa katika maendeleo na ustawi wa dunia.